Ninapohisi wasiwasi huchukua pumzi ndefu na kutulia ili kupunguza msongo wa mawazo. Pia hujaribu kuandika mambo yanayonisumbua ili kuyaweka wazi na kuyapanga kwa utaratibu. Kisha hufanya shughuli, zinazoniwezesha kupumzika kama kutembea au kusikiliza muziki ili kuondoa hisia hizo na kupata utulivu wa akili.